Mara mingi hufanya mazoezi ya mwili mara tatu kwa wiki. Hii hunisaidia kuimarisha afya ya mwili kwa kusaidia moyo, mapafu na misuli kufanya kazi vizuri vile vile huniongeza nguvu na stamina kwa kuboresha afya na akili. Huniongeza usingizi mzuri. Hivyo napenda kufanya mazoezi ya mwili mara tatu kwa wiki.

Uzoefu wa kushangaza umewahi nipata ni kuona mambo na kujifanya sijaona ingawa mtu amenifanya mambo ya kuniudhi ama kuniumiza vile vile namuonyesha hakuna kitu najua lakini najua ndani ya roho ameniumiza.

Mara mingi hufanya shughuli za mwili kwa kiasi kidogo, kujistretch au ufanya yoga nyepesi hunisaidia misuli kupumzika na kuongeza mzunguko wa damu kuepuka mazoezi makali karibu sana na kulala vile vile hupumzisha akili kushusha mwanga wa vifaa vya elektroniki kama vile simu, kompyuta angalau dakika thelathini na sitini kabla ya kulala vile vile huwa naandika orodha ya mambo ya kesho, ili akili isifanye mawazo mengi usiku vile vile huwa nakula na kunywa huwa naepuka vinywaji vya kafeini na pombe kabla ya kulala huwa vile nafanya kupumzika kabla ya kulala kwa kusoma kitabu au kusikiza muziki tulivu.

Kulingana na kazi zangu za kinyumbani, mimi hufua nguo marambili kwa wiki. Hii ni siku ya ijumaa na siku ya ijumaa tatu. Hii ni kwa sababu mara mingi hutoka kazini ukiwa ni mechoka. Huwa inanibidi nifue nguo mara mbili kwa wiki, ambazo zinaniskuma kuvaa wiki mzima.